Mimi hushugulikia makosa kazini kwa njia nyingi sana. Ya kwanza, mimi huwasiliana na wenzangu ili kujua ya makosa yamefanyika wapi na yamefanyika vipi. Ya pili, mimi huita kikao cha mkutano ili tuweze kuelezana na tuweze kupata suluhisho ili kazi yetu iwe rahisi.

Mimi huka huwakaribisha wafanyikazi wapia kwa njia nyingi mno. Ya kwanza, mimi huwajulisha kwa wafanyi kazi wengine yaani lazima mfanyi kazi ataje jina lake na pale mahali ambapo anakuja kufanya kazi. Ya pili, mimi hukaa naye kikao cha mkutano ili nieze kumjulisha kuhusu kazi pale na kumjulisha kuhusu kila kitu.

Mimi hupiga kura. Naamini kuwa kupiga kura. Ni njia moja kuonyesha kuwa unaipenda nchi yako. Yaani wewe ni mzalendo. Pili kupiga kura. Inasaidia sana kuchagua yule kiongozi ambayo unampenda. Na unaona kuwa kiongozi hiyo atafanya kazi yake kwa ile njia ambayo inafraisha wananchi.

Mimi hutazama video zangu mtandaoni kwa mfano, facebooku, whatsappu na vile vile tiktok wakati mwingine huwa naenda youtube ili kuweza kuona video mbali mbali. Napenda sana kwanza youtube kwa sababu huwa inanifunza mambo mengi sana. Ambayo yanaweza nisaidia maishani.

Mimi ni nandege wa kufuga nyumbani. Na mpenda sana ndege wangu kwa sababu nisaidia sana kwa mambo mengi. Ndege huyu ni kuku. Kuku hutaga mayai. Na mayai mimi huyala kama mboga au wakati ingine. Na kula asubui pamoja na chai. Kitu cha pili kuku huyu unipanyama. Badala kununuwa nyama sokoni, mimi uchinja kuku mmoja pale nyumbani.

Mimi hufanya kazi vizuri zaidi, wakati wa usiku kuanzia saa nane hadi saa kumi. Naipenda hisa sana kwa sababu naamini kuwa mimi huwa na ubongo ambao umechangamka kwa hivyo kazi hiyo itakuwa kwa haraka. Kwa upande mwingine naweza sema kuwa kuna utulivu wa ina fulani wakati huo ambao unanipatia motisha kuweza kuendelena kazi.

Mimi napenda hadithi za ajabu sana na kumbuka kama ningali mdogo ututoni wangu nyanya alikuwa napenda kutusimulia hadithi za hapa na pale kwa hivyo kuna zile hadithi ambazo zilikuwa za ajabu na namini kuwa hizi hadithi za ajabu zilinipa mafunzo mengi sana ambayo badata mimi na hatumia maishani sa hizi.

Mimi hufanya mazoezi yangu asubuhi. Asubuhi nikiamka mapema, baada ya kunywa maji yangu ya vuguvugu, mimi hufanya mazoezi ya hapa na pale. Naamini kuwa nikifanya mazoezi haya asubuhi, huwa yananipa motisha ya kuweza kufanya kazi siku hiyo. Wakati mwingine, kama nimeamka nikiwa nimechoka, mazoezi haya mimi huyafanya jioni.

Mimi ni mtu wa kuwahi bali si mtu wa kuchelewa naamini kuwa nikifanya kazi zangu kwa wakati ambao unafaa bila kuchelewa huwa naeza kuwa na matokeo mazuri pale mwishoni kwa hivyo naamini kuwa hata nikienda kazini au mahali popote pale napenda kuwahi sana kwa sababu huwa naelewa ni nini kinaendelea kila wakati.